Kinachonifanya nifurai sana ni kuona juhudi zangu zikileta matokeo chanya. Nafurahia nikifanikiwa kusaidia mtu, kutatua changamoto au kujifunza kitu kipya kinachoniongeza ujuzi. Pia upata furaha kubwa ninapokuwa na amani ya moyo. Nikijua nimefanya ninilo sahihi na nimepiga hatua hata kama ni ndogo.

Jukumu ninalolilipenda zaidi kazini ni kutatua matatizo na kuboresha utendaji wa kazi. Napenda pale ninapohitajika kuchambua changamoto, kupendekeza suluhisho na kuona mabadiliko chanya yakitokea. Pia, hufurahia jukumu linalonipa nafasi ya kushirikiana na wengine kwa sababu linaongeza ubunifu, hujenga mahusiano na husaidia kufanikisha malengo kwa ufanisi zaidi.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kujithamini na kuwa na subira. Asikate tamaa kwa changamoto ndogo ndogo na ajifunze kutokana na makosa badala ya kuyakimbia. Pia ningemshauri kuzingatia amani ya ndani kwa sababu ikitulia ndani maisha yote huoneka na rahisi zaidi na changamoto zinashughulikiwa kwa hekima.

Mazingira ya kazi yanakua mazuri, pale ambapo kuna ushirikiano mzuri na heshima kati ya wafanyakazi. Pia ni muhimu kuwepo kwa mawasiliano ya wazi, motisha na kutambua juhudi za kila mtu. Mazingira yenye rasilimali zinazofaa na nafasi ya kujifunza pia hufanya kazi kuwa raisi na ya kuridhisha.

Ninapo shughulikia kazi za darura na panga kwanza ni ipi enye kipao mbele cha haraka Kisha nifanye atuwa moja kwa moja kwa hakikisha tatizo linatatuliwa haraka huitaji kuchelewa kuamua lakini pia ni makini kuepuka makosa Ikiwa kuna wengine wanaoweza kusaidia nashirikisha ili kazi itimizwe kwa ufanisi zaidi.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilicho safi na kilicho pangwa vizuri. Kina kitanda kilicho pambwa kwa mazuri na viumba vya kuifadhi vitu. Na kila kitu kiko mahali pake. Ukuta wake ni rangi nyepesi inayotoa amani na kuna dirisha linalo wezesha mwanga wa asubui kuingia. Kwa jumla ni mahali pale ninapohisi utulivu na starehe na ni rahisi kukaa kimya kufikiria.

Ninaifadhi data yangu katika mifumo ya kidigitali ilio salama. Mara nyingi, utumia ifadhi ya mtandaoni pamoja na vifaa bi nafsi kama kompyuta au simu. Nikiwa na nenosiri imara na nakala rudufu. Hii u nisaidia kua kikisha data ikosalama na inaweza kupatikana kwa uraisi inapo itajika.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda kwa sababu ni pana, kina mwanga mzuri wa asili, na ndicho sehemu ninapopumzika baada ya shughuli za siku. Pia ni pahali pa kukaa na familia au marafiki, kuzungumza na kupumzika, jambo linalonipa utulivu na furaha zaidi.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni pamoja na kumaliza miradi muhimu kwa wakati, kuongeza ufanisi wa kazi na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Pia, nimejivunia pale nilipoweza kushughulikia changamoto ngumu kwa suluhisho nzuri, jambo lililoleta matokeo chanya kwa timu na shirika.

Napenda kulejea nyumbani katika mikawa yenye mazingira tulivu na safi ambapo chakula kiko safi na kipishiwa cha uangalivu. Hupenda pia sehemu ambapo kuna mwanga mzuri au mandhari nzuri kwa sababu hufanya kula kwa furaha zaidi na sio tu lishe. Mara nyingine napenda pia mikahawa ya familia au marafiki ambapo mazungumzo na furaha huongeza ladha ya chakula.

Mandharo, kutoka dirishani mwangu ni tulivu na inavutia sana. Kuna mti mkubwa wenye majani yenye rangi za kijani kibichi, ndege hupita hapa na pale, na kelele zao hufanya mazingira yawe na uhai. Mbali kidogo, kuna nyumba za jirani zenye paa zenye rangi tofauti, na ninapopiga macho juu, anga hubadilika rangi, kadri jua linavyopanda au kucha. Hii inanifanya nijisikie amani na utulivu hata nikiwa ndani ya nyumba.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Hunipa muda wa kua kimya, kusikiliza sauti za ndege au upepo, na kupumua hewa safi hunisaidia kutuliza mawazo. Uwa najihisi nimerudishiwa nguvu na amani ya ndani, kama akili inapata nafasi ya kupumzika na moyo kuwa mwepesi zaidi.

Katika kazi yangu, natamani kufika kiwango cha kuwa mtaalamu anaye aminika mwenye mchango wa kweli kwa taasisi na jamii. Ninalenga kukuza ujuzi wangu kuchukua majukumu ya uongozi kadri muda unavyokwenda. Na hatimaye kufikia nafasi inayo niwezesha kufanya maamuzi enye adhari chanya. Huku nikiendelea kujifunza na kukua kitaaluma.

Nyama ninayoipenda zaidi ni samaki. Asa samaki wako kakangwa kidogo. Ninapenda ladha yake laini na jinzi inavyopatikana kwa haraka na kwa urahisi. Pia samaki unipa hisia ya lishe safi na ya afya. Na mara nyingine unifanya nijisikie tulivu nikiwa na chakula kizuri kando na familia au marafiki.

Kwa mtanzamo wangu, timubora ya mpira wa kragbi wa amarekani ni New England Patriots. Wamejulikana kwa mafanikiyo yao makubwa asa kwenye Super Bowl na wanawachezaji hodari walio wezesha timu kushinda mara nyingi. Pia, nidhamu na mshikamano wa kikundi wao ufanya timu iyo iwe mfano mzuri na mafanikiyo kwenye mchezo wa rugby wa amarekani.

Kinachonipa motisha kazini ni kujua kwamba, kazi yangu ina maana na inachangia kitu kwenye manufaa. Pia, kupata shukrani kidogo au pongezi kutoka kwa wenzangu au viongozi huongeza amasa yangu. Vile vile, kuwe na malengo wazi na changamoto zinazokufanya ujifunze kitu kipya, kunanifanya nikae makini na kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasa ile ambayo itaniwezesha kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti kwa uraisi zaidi. Pia, ningependa kujifunza mbinu mpya ya kiteknolojia kama programu au zana za ubunifu ambazo zingeweza kunisaidia kuboresha kazi yangu na kuunda vitu vipya. Hii inanifanya nijisikie chunguzi na kuendelea kukua kitaaluma.

Kwa kawaida, naitumia simu yangu masaa mawili au manne kwa siku, kutegemea na shuli nilizonazo. Programu ninayotumia zaidi ni WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka na pia kivinjari cha mtandao kwa kusoma habari. Na kumbuka simu yangu ya kwanza, ilikuwa raisi sana. Ili tumika kupiga na kupokea simu tu. Lakini ili nisaidia kujisikia nimeunganishwa na watu wangu. Kwa maisha ya sasa simu umsaidia mtu kupata taarifa, kazi na mawasiliano kwa uraisi. Lakini ni muhimu kuzima au kueka mbali simu jioni au kabla ya kulala. Ili akili ipumzike na mtu ajali usingizi mzuri.

Kawaida, usiku kabla ya kulala, mimi ufanya mambo machache ili kutuwa mawazo ya siku na kutulia. Uwa nasoma kidogo au kuangalia abari kwa muda mfupi, kisha natuwa simu mbali kidogo. Mara nyingine, ujipanga kwa ajili ya siku inoofuata, kama kupanga ratiba au kuandika mawazo muhimu. Hatimae, uwa nakaa kimya na pumzika na kujaribu kulala mapema ili kwa muka nikua na nguvu kesho.

Kawaida, kujiandaa kwa mkutano mimi hufanya mambo kadhaa Kwanza, ninasoma ajenda au taarifa muhimu ili nijue ni mada gani zitaangaliwa. Kisha, na andaa nyaraka au vifaa vyote ninavyohitaji kama kompyuta, kalamu na daftari. Kabla ya mkutano, huwa pia napanga mawazo yangu kufikiria maswali au hoja muhimu na kujaribu kuwa mtulivu ili kwasilisha kwa uwazi na kuzingatia majibu ya wengine.

Napenda kujifunza ki Hispania kwa sababu ni lugha yenye ladha nzuri, inaskika laini na pia inafungua fursa za kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti. Pia, ningependa kujifunza ki Japani, kidogo, hasa kwa tamaduni na fasihi yake. Kwani, inavutia sana na inapanua ufahamu wangu wa ulimwengu.

Mara nyingi, ninapo anza mradi mpya wa kazi hufanya mambo kwa hatua kadha. Kwanza, naunda mpango wa hatua kwa hatua, nikuwa na malengo wazi na muda wa kila kipengele. Kisha, nashirikisha wenzangu au nashauri kama kuna mtu mwingine anahusiana. Ili, kupata mawazo mapya na kuhakikisha kila kitu kikosawa. Baada ya hapo, huanza kazi hatua kwa hatua nikifuatilia maendeleo na kurekebisha pale inapohitajika ili kuhakikisha mradi unafanyika kwa ufanisi na matokeo yanaridhisha.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima na upendo. Ninajitahidi kusikiliza ushauri wao, kujifunza kutokana na uzoefu wao, na kuwasiliana kwa heshima kila wakati. Pia, shunapokutana au kuzungumza, huwa ni wakati mzuri wa kubadilishana mawazo, hadithi za maisha, na kupata mwongozo wa mambo muhimu. Jambo linalonifanya nijisikie karibu nao na kuthamini hekima yao.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni heshima, usikivu na uwazi. Kiongozi mzuri pia ni lazima awe na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu, kuongoza kwa mfano na kuwahimiza wengine kufanya vizuri. Aidha, ni muhimu awe na umakini wa mahusiano na wanachama wa timu. Hakifahamu nguvu za changamoto zao ili kuunda mazingira enye mshikamano na mafanikio.

Siku za mvua, mimi hujaribu kufanya shuhulizi na zofanya nijiulize na nijisikize vizuri ndani ya nyumba. Kwa kawaida, nakuwa ni kisoma kitabu au kuangalia habari mtandaoni, kisha napika kinywajicha moto kama chai au kahawa. Wakati mwingine, hujipanga kuandika mawazo au kupanga ratiba za siku zina zofuata. Haliya mvua hunipahisia ya utulivu, hivyo huwani muda mzuri wa kupumzika kidogo na kufikiria mambo kwa utulivu.

Zoeya zuri ni lilo jenga ni kuzunguka kila asubui kwa dakika 20 au 30. Hili lina nisaidia kuwamuka taratibu kupata hewa safi na kwanza siku nikiwa na nguvu na utulivu wa akili. Pia, limekua zoezi linaloniweka katika hali ya afya na kunifanya nijisikie makini zaidi kwa shuguli zangu za kila siku.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa heshima na subira. Kwa kawaida, husikiliza kwanza, kisha najaribu kuelewa hoja zao bila kuhisi hasira au shaka. Nikiona maoni yao ni ya kujenga, hujaribu kuyatumia kuboresha kazi yangu au tabia zangu. Hata pale maoni ni tofauti na yangu, hujaribu kuona upande wa mantiki na kujifunza kitu kipya badala ya kukasirika.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za maisha na maendeleo binafsi. Vitabu hivi hunipa mawazo mapya, kunisukuma kufikiria kwa kina na kunisaidia kuboresha tabia zangu au mtanzamo wangu wa maisha. Pia, mara nyingine napenda vitabu vya sayansi na teknolojia kwani hunipanua ufahamu wangu na kunifanya nijisikie tayari kwa changamoto mpya.

Mara nyingi wikendi, mimi huwa napumzika na kufanya shughuli zinazoniweka mtulivu kwa mfano. Kujipanga kidogo nyumbani, kusoma kitabu au kuangalia habari, na pia kuzunguka au kufanya mazoezi madogo. Wakati mwingine, huonana na familia au marafiki, kuzungumza, kucheka na kufurahia muda wa pamoja. Hii inanisaidia kuondoa msongo wa kazi ya wiki na kujiandaa kwa wiki inayofuata.

Hili kueka afya nzuri, mimi ufanya mambo kadhaa mara kwa mara kwa mfano. Ufanya mazoezi madogo kila siku kama kutembea au kufanya kinyume kidogo cha mwili. Pia, nakula vyakula vyenye lishe, nikiepuka vyenye mafuta mengi au sukari nyingi. Nimejipanga pia kunywa maji ya kutosha, kupumzika vya kutosha na kulala mapema hili mwili na akili ziko katika hali zuri kila siku.

Huandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa zote muhimu kwanza. Kisha, kuzipanga kwa mtiririko uliowazi, utangulizi, maelezo, na hitimisho. Hutumia lugha rahisi na takwimu pale inapoitajika, halafu ukagua na kusahisha kabla ya kuwasilisha ili kuwakikisha ripoti iko wazi na sahihi.